Lengo ya kutijikia wakati na kufuata hiyo ratiba ili niweze kupanga kazi yangu vizuri wakati mwingine naona kama mambo haendi kama nilivyo panga najipata nimefanya kazi moja kwa mudamrefu na zingine sijafanya.

Na penda kujifunza historia kwa sababu wakati mwingine izo historia zinatuhusisha, zinahusisha maisha yetu moja kwa moja. Kuji kujua kuhusu historia, kunaweza ata ku kujielewa zaidi.

Wakati mwingine napika, chakula ninacho furahia, kusikiza mziki ninao upenda, ama kutembea mahali ambapo ninafurahia, haswaa mahali ambuko kuna umbaji, umbaji unabendeza.

Kwa salimia kwa shangwe, kuwakaribisha kwa shangwe, na kwai wapo ni kazi ambayo hauielewi, ama wajilevi mahali ambapo tunafanyia kazi vizuri, ninawaonesha ili muweze kwenye kuanzia.

Uh unapenda kwa sababu evo kida wakati ampapo teknolojia inakuja mpya inakuja na ikiwa bora zaidi kuliko ambao hiie uliokuwa kwa hivyo kujua teknolojia ya mpya na kujua kitu bora.

Bila shaka hakuna mtu ambaye hakuli chakula kitamu. Lakini sana sana kwangu chakula huwa sipendi. Sina hamu ya kula. Hivyo chakula kitama kinaeza nifanya nikapata hamu.

Sijawahi kufika pwani, sababu tunaishi mbali sana na pwani, lakini wakati fulani nimejiwe kea mradi wa kutembea pwani, kuona bahari, kujua kwa ujumla hisia zenye zinatokana na kutembea.

Zote mbili nazipenda, lakini naringana, nina itaji nini kwa wakati wabaridi, nitachukua kahawa, lakini chai, lazima nikunywe asubui, hiyo ni lazima.

Sio kila wakati ninafurahia kusubiri kwenye mstari kwa sababu ninaona kama muda unapotea. Wakati mingine huwa na naona kama ni vyema ingekuwa huduma zingine zingekuwa zingefanywa kwenye simu ama kwa teknolojia mtu akiwa nyumbani ingekuwa bora zaidi.

Saa ambazo nilikuwa nazo hizi zinanitia motisha kwa kuwa huwa najiwekea lengo fulani nifikishe kiasi fulani cha pesa na wakati mwingi ninapopata, inanipea motisha na nafanya kwa bidii hiyo kazi nifikishe, kiwango.

Nafurahia kutazama mchezo wa kandanda na mchezo wa miguu lakini sifuati timu yoyote mimi si shabiki wa timu yoyote lakini napenda kutazama.

Jeddi ni sherehe ya kiislamu mimi kuwa, mimi sio muislamu, minamaanisha kwamba siisherehekei hiyo sherehe ya jeddi. Kwa hivyo hakuna mziki ama kitu ambacho napenda kuhusu jeddi kwa sababu siyosherehe ambayo hata nimeijaribu kuifanya hata mara.

Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara, lakini haswa, nchi ambayo ninaishi ama eneo, ni vizuri kufanya hesabu yako vizuri, ijapokuwa biashara, siyo haiendi vizuri sana.

Sijai kuenda kwenye maonyesho ya sanaa, lakini nifueahishwa pia na usani, nifurahishw na usani, na oia mimi ningependa kuwa. Wakati mwingine akili huchora sanaa landa wakati mmoja nitajipata kwenye maonyesho.

Huwa nakunywa chai asubuhi. Asubuhi lazima nikunywe chai lakini kahawa ninaipendelea wakati ambapo kuna baridi. Chai huwa naitengeneza nyumbaya lakini kahawa naweza kunywa hata hile ambayo imeandaliwa nje ya nyumba.

Kwa wiki huwa ninaenda mara mbili lakini natagemea naezaenda kwa mara ya tatu. Mara ya tatu ni mara ya tatu sio lazima lakini ni mkutano tu ambao si wa lazima lakini hizi siku zingine mbili naenda tu ni mafunzo.

Kuna mauwa nje, pia kuna kuna viumba, kuna majengo ya nyumba za majirani. Na wakati fulani mauwa hubadibika, wakati naso msimi mubadibika wakiangazi, wananyauka, lakini msimu wa muua, wanawiri.

Sherehekehuwa sisherhekei kama watu wengine wanavyo sherekea kunda movie kunywa pombe au kuandaa sherehe fulani lakini huwa ni na najekea mradi mpia na hiyo siku naikumbuka kwa kujekea mradi mpya, nasema natatingeza jambo fulani huo mwaka.

Kati mungi sifurai kusoma vitabu ama habari ambayo imiandikwa kwa hivyo huwa anasoma mtandaoni ama wakati mwingine kutazama ya television lakini kusoma kwa hivyo kwenye gazeti ya kama.

Natumia simu sana sana kupu kwa mazungumzo. Kwa hivyo ni naitegemea sana sana kwa mazungumzo. Na huwa naitumia wakati wowote. Wapo sifanyi kazi kwa mkono, kwa nyumba, naitumia wakati wowote. Na huwa sipendelei sana kuzima simu yangu. Iwapo ujapokuwa sasa kwa mkutano naeza kanka.

Sherehe ya jadi kama nivyo sema ni sherehe ya wa islamu. Sijui ni chakula gani wanachokipika kwa sababu mimi sio muislamu. Sijui hivyo sijui nigani bora kuliko kingine kwa sababu sijui hata ni chakula cha aina gani wana sherekea nacho.

Wanda watu ni ambao ni wachanga kuniliko, lina vili hile kosa mbalo ni ilifanya kwa maisha. Wakati ambapo ni limaliza shule na kuwanza kazi, sikuweza kujenga msingi wa maisha yangu wakati huo. Kwa hivyo ningewaimiza wasi wakipata kazi, wanze kujenga msingi wa mape.

Sijawahi kununua tikiti ya tukio. So wakati mimi nisipendelei kuwa kwa watu kwa hivyo sijawai jipata. Lakini wakati ujao labda ninaweza kuibiria kia la usani hivyo.

Asukiri ya mbini vizuri ni kuzungumza na mkugana kwa wana na ywako mnafanya kazi yu mahali ambapo mnapatana hata kama mnazungumza kwenye mtandao kutumia mbinu kama kama message.

Kwamba ni wiki ambao umetengenezewa kwangu na kuna aina mbili tafauti kuna zile za kitambo na zile ambazo ni za sasa lakini zile za kitambo sipendi wasanii wote lakini hizi za sasa napenda muziki wake.

Cheza voliboli. Ijapokuwa mimi sina uyo urefu ambao unapendezwa wa kucheza huo mchezo. Lakini, ninapendelea sana kutazama na labla. Iwapo kuna nafasi ya kujaribu kuucheza naweza taka kucheza.

Huwa sitazami televisheni kwa ujumla ni wakati labda tu kidogo tu natazama habari wakati ninajua kuna jambo kubwa ambalo limetokea wakati huo huwa natazama lakini si wakati wote kwa hivo habari tu ndio naweza kutazama wakati mmoja mmoja.

Sana sana mimi nakimbia mtandaoni kuangalia vile vitu vinihuzio jinsi gani. Lakini likiona jinsi vinazo kwa duko fulani sasa ninaunda kuhakikisha ama sasa nikiwa tayari kulunua lakini kuangalia mtandaoni.

Kuwa mwaminifu, kuwa mwaminifu ni jamboj mzuri. Unapata wanasiasi sana sana, wakishachaguliwa wanakuwa. Kabla ya wachaguliwe wanajua hali halisi lakini wanadanganya tu. Kwa hivyo kuwa mwaminifu, jambo kuu.

Oo. Umwambia yeyote ama kutoacha kwenye kutoiweka kwenye simu vile ambavyo itakaa hapo. Unapendelea kuweka kila wakati ambapo ninaingia kwenye mtandao fulani programu fulani.

Inategemea na mahali ambako ninaenda ama ni tukio gani. Nyumbani ninavaa nguo ambayo hata haibani. Nguo tu ambayo ni ya kustarehe. Lakini, inategemea ni wapi ninaenda. Kama ni mkutano, nitavaa nguo official. Lakini kama ni mahali pengine, nitavaa tu longi. Na nguo zisizo za rasmi.

Ni ngependa kuogelea lakini ninauoga kwa maji lakini kuna wakati yambapo wakati fuani tulisema na rafiki yangu ambaya anajua kuogilea tuta enda kujifunzi iwapo ijapokuwa wakati huwo huwo kuwaifikia na tukaa mtu akaenda sehemu zake lakini ningependa sana kujua kuogelea.

Ile michezo ambayo tulikuwa tunacheza na wale watu ambao tulikuwa tunacheza nao hao sana sana ndio ambao wanakuwa kwenye kumbu kumbu. Nililelewa na binamu yangu, mimi na ndugu yangu mkubwa. Kwahivyo wao ndo wanakuwa sana kwa kumbu kumbu zangu za utotoni.

Wakati mwingi natumia video kwa mawasiliano. Sipendi sana kuwa kwenye video lakini kuna watu fulani amabao nawazungumza nao kwenye video haswa ma rafiki, watu wakaribu. Lakini iwapo inalazimika kwenye mkutano kutumia video wakati huo sasa ninaweza kufanya hivyo.

Nchi ambayo inaito Asomaroy, iku Northern Norway, ni nchi ambayo ikuna umbaju wa kipeke kwa mezi sita, kuna juwa, kwa mezi sita, kuna juwa, bila giza. Ningepeda sana kutembea wakati ambapo ni kipindi cha giza. Kuna miyale ambayo inatokea miyale ya blue ama ya zambarau, whatever, green.

Ni tabia ya kulagai watu. Kuna watu ambao wanaona kwamba hawa wengine ni wajinga, unamfanyia mtu kazi, hakulipi, ama kulipa vibaya. Ni tabia ambayo inachukiza.

Wao kuna luga ambayo ni unaitwapaluo na pia lingara ingara ni luga ambayo natumika nchini Congo ambako ninapenda muziki wake sana kwa hivyo ndiyo ningependa hizuru bambina.

Wakati mwingine mabadiliko una hasara zake lakini iwapo kuna mabadiliko unajifunza ile kazi ambayo umepewa mpya ama kama ni mabadiliko ya kifedha ni kujifunza tu jisi ya kuendelea na kazi vipya.

Ninawafahamu kwa sabu wakati mingi wao ndo wako karibu ninawafahamu lakini kuna mipaka ambayo singependelea sana ku mambo ya ki kidari ama mambo ya kibinafsi singependea ambayo.

Mahali a mbapo ni patulivu, mahali a mbako ni pasafi. Napendelea sana mahali kama hapo. Nafikiri ata jinsi a mbavyo mtu, amani ya akili, jinsi a mbavyo mtu anata-perform, in atagemea na mazingira.

Kuna jua lakini sahi hii ni asubuhi sio jua kali lakini kulingana na inavyoonekana ita inaweza kuwa wa kali wakati wowote vile ambavyo tu wakati umesonga inaweza kuendelea kuwa kali lakini hii ni jua bora saa hii haichomi sana haina joto.

Kufanya kazi kwa kuwa na mpango mzuri wa kufanya kazi si kufanya kazi tu hivi si hivi bila mwelekeo. Hivo vile ambavyo kazi imepangwa mpango mzuri ndiyo tu inaiwezakuwa.

Kuna wakati fulani nilitazama filamu ya msichana ambaye angecheza mchezo kwa ustadi sana, kwa hivyo ilinifanya nikavutiwa, nikataka sana kucheza ijapokuwa sijawahi kujaribu. Labda wakati ujao nitaweza kuujaribu.

Wazuma mpio wambiku wijo kwa kuwa sinatimu wambayo ni inashabikia. Kwa hivyo, kutazama tu, nikiwa mdogo nivikuwa na sinatazama na baba yangu kwa hivyo, kwa sasa sinatimu wambayo inashabikia.

Kujua kiasi cha pesa ambacho niko nacho kwa hivyo ninapanga likizo yangu kulingana na pesa ambazo niko nizipange likizo kufanya mambo ya pesa ya gharama ambayo siwezi kugharamikia.

Kufanya kazi nikiwa siu ko front lines, simimi siyu ko kipaumbele, kama kuongea sana na customers, ama ku kukua tu kipaumbele ndo sipendi, ninapenda tu kufanya kazi kimya kimya.

Mimi sio shabiki hata kidogo wa mpira wa kikapu. Hata kidogo. Hata sijawahi kukaa chini hivi ati natazama mpira wa kikapu. Kwa hivyo sijui lolote kuhusu mpira wa kikapu. Labda nifanye utafiti wangu.

Ilani ya asubuhi ambayo nilipenda kuisikiza sana sababu wadi ambayo wanakuwa kwa iyo programu ni watu ambayo ilikuwa inafurahisha kwa hiyo kuna wakati ambao nilikuwa nawasikiza kakini siyo kila siku.

North and North huwa kuna mchamba inatwa Somaroy ama sehemu ya nchi ambaye inaitwa Somaroy, Na kini ambacho nigependa kutumbea kuona ni ni maajabu, tu ni mbaji wa ajabu wa kwamba miezi sita kuna jua bila giza, miezi sita kuna giza bila jua bila mwanga.

Ninakuanga tu na wakati natumia maji moto, maji baridi mwili ni kama ulikataa maji baridi. Lakini wakati wa joto wakati mwingine hua naweka maji kwa jua yanapata ile tu joto kidogo tu alafu ninapenda kuoga na.

Ninategemea sana simu ni na hivi sasa nimejikuta nikiichaji kwa kila siku lakini wakati mwingi huwa naichaji maramojo baada ya siku mbili lakini kompyuta iko kwenye chanjii wakati wowote wakati wote ambapo nina.

Ndiyo, mara mingi nimejipata nikifanya, si nimejipata, lazima nifanye kazi za nyumbani, na kuna muundo fulani ambao nilikuwa nafanya kazi za nyumba kazi za nyumbani, kwa hivo nilikuwa napata kipato na hizo kazi za nyumbani, kwa hivo ndiyo, ninapenda kuzifanya so sa.

Kuendelea mahali pa kinu na kuna wakati fulani niliishi mahalii ambako kuna kelele sikupenda sana sikufurahia. Kwa hivyo ilibidi nihame nitafute mahali ambapo ni patulivu. Kama ninakoishi sahi na ninapafurahia.

Zotambua tatizo limatokea wapi na iwapo ni tatiza mawa haliwezi kulakebisha wa kukubali kwa mbadi mshanika na iwapo ninaweza kulakebisha mbadi mshanika na ywapo ninaweza kulakebisha na kujue jinsi ninaweza kufanya kazi iyo bora ku bila kuwe na tatizo.

Kufanya mazoezi pia kula vizuri, usafi, na iwapo nina nahisi mambo sio mazuri. Mwili unauma, ninakwenda hospitali kupata matibabu.

Tumia Wi-Fi, lakini kwa mda mrefu nile kutumia data vasyumu, lakini hata saina zitumia wakati ya mbako siko karibu na mahali pako na Wi-Fi na kuna kitu naitaji mtandaoni. Kwa hivyo, nitumia sote ndiyo.

Naweka kwa benki, naweka kwa mfumo ambao. Siwezi kutoa labda kwa pindi fulani. Lakini mkiwa mnafanya bajeti, kama kuna vitu ambavyo mnafaa kununua, fanyeni bajeti na kuandika kile ambacho mnahitaji. Sio kuna.

Chini kato kwa kustama kuna jengo na kiriistorio iko mbali unaipa fort Jesus. Na ngependa kupita mbodea nijuo nini, kwa nini yu jengwa, likona nini, na lina kaaje kwa sasa, kumeishi yu mdo upi, nipenda kujua ya wati.

Sisherehekei mwaka mpya kama watu wengine wanavyo sherehekea tarehe moja januari. Mwaka mpya wangu huanza March ama Aprili moja kwa sababua huo wakati ndio huwa najikea malengo na nina yatimiza kwa ninahakikisha kwamba yanatimia kwa wakati huo.

Sina, sobabu huwa nachagua sana, ninaasoma mtu kwanza ninajua mwenendo yake, ili nijue kama anaeza kuwa rafiki yangu, iwapo huyo mtu ni mfano mzuri ningepe akue rafiki yangu, niweze kuongea naye naam wazo kuwa msalini, kufanya aende fast approach.

Napendezwa sana jinsi ambavyo watu wanapiga gitaa, lakini sijui kupiga gitaa, sijawahi jifunza, lakini kucheza gitaa, kucheza violin, ni jambo ambalo linanipendeza sana, nimejiwekea mradi kwamba wakati ujao, nitajaribu kujifunza.

Sio kila siku, lakini wakati mingi najipata nikitumia Google kufanya utafiti. Ama pia, lakini sana sana vitu ambayo vinatumia intaneti nazitumia kila siku.

Ni uzoefu wa kuoka mkate ama kupika ucheche kuna wakati tu nilitazama ama nilipenda sana kujua lakini wakati kuna kazi kuna fulani ambao nilipata ya kampuni ya kuoka na nilijifunza kuoka na baada ya muda nikapata uzoefu kwa hivyo siogopi na ninaona tu ni kawaida kufanya hivyo.

Mazingira safi, tulivu, ambayo iko na hewa safi. Ni rahisi sana kufanya kazi kwa mazingira kama haya. Mahali ambapo hakuna kelele, unakuwa rahisi kufanya kazi zinari kama raya.